Kiukweli, mimi napenda sana harufu ya udongo wakati wa mvua ya kwanza inanyesha. Kuna namna inatuliza akili na kuleta hisia ya ubaridi na usafi fulani wa asili. Pia siwezi kuwacha kusema napenda harufu ya kahawa asubuhi. Hata kama sijanywa ila harufu pekee inanifanya najihisi niko tayari kuanza siku kwa nguvu ni harufu inayochangamsha akili haraka sana.

Kiukweli changamoto kubwa ninayokutana nayo ni mabadiliko ya teknolojia ya haraka. Kila siku kuna kitu kipya kinatokea. Hivyo inabidi nitumie muda mwingi sana kujifunza ili nisibaki nyuma na niwe kutoa huduma boram. Pia kuna swala la usimamizi wa muda. Wakati mwingine kazi zinakuwa nyingi na kwa mpigo, kila mteja anataka matokeo ya haraka na kiwango cha juu. Inahitaji kuwa na umakini mkubwa, ili kuhakikisha kila kazi inakamilika kwa usahihi bila kupoteza ubora.

Kiukweli, napenda sana mvua. Kuna utulivu fulani wa kipekee unaokuja na sauti ya matone ya mvua yakigongagonga paa la nyumba ina nifanya nijisikie mwenyeamani na kunituliza akili ninapokua nikifanya kazi zangu.

Kusema ukweli, mimi napenda sana mboga za majani zenye asili ya kienyeji asa mchicha au skuma wiki, zilizopi kwa vizuri, nanazi au kukaranga. Nimboga ambazo zina nipa nguvu unakunifanya nijisikie mwepesi wakati wa kazi. Pia siwezi kuwacha kusema napenda bamia. Kuna namna zinaleta ladha ya kipekee kwenye chakula. Hasa nikiwa nakula na ugali wa dona.

Kiukweli natumia muda mwingi sana mtandaoni pengine hata saa na masaa nane mpaka masaa kumi kwa siku. Lakini tofauti na watu wengine muda wangu mwingi siutumii kwenye mitandao ya kijamii kupiga picha kuchati tu. Muda wangu mwingi ninautumia kikazi na kimasomo huwa natumia muda huu kufanya tafiti kukamilisha miradi yangu na kufuatilia mienendo ya masoko au teknolojia mpya.

Kwa sasa kampuni ya teknolojia ninayoipenda zaidi ni mvida. Inashangaza kuona jinsi waliveza kutawala soko la AI na chips zinazofanya kazi kubwa duniani. Bila waho mapinduzi haya akili mnemba tusingi yaona kwa kiasi hiki na mimi kama mtu wa kazi za mitandaoni na ishimu sana ubunifu waho.

Mfanya biashara bora ninayemjua ni Elon Musk. Ninampenda kwa sababu ana maono makubwa na utubu wakujaribu mambo ambayo wengine waliamini hayawezekani. Kitu cha ajabu alichokifanya ni kueza kuekeza pesa zake zote katika Space X na Tesla wakati makampuni hayo yalikuwa karibu kufeli. Lakini haku kata tamaa. Kutokana na hilo ni najifunza umuhimu wa kuamini maono yako. Kufanya kazi kwa bidii na kutokata tamaa hata unapokumbwa na changamoto kubwa. Naona jinsi anavyofanya biashara zake kwa mitandao na kwa mtazamo wa muda mrefu akizingatia ubunifu, teknolojia na kutatua matatizo halisi ya dunia baada ya faida za haraka.

Wakati wajua kali napenda kukaa chini ya kivuli au kando ya mto au ziwa ili kupumzika pia napenda kunywa maji baridi au juisi ya matunda ili kubaki na afia. Wakati mgine napenda kutumia jua kali kama fursa ya kufanya mazowezi ya nje kama kukimbia au kutembea. Lakini nikiwa nimejikinga na jua kwa kofia na mafuta ya sunscreen skrin.

Nakumbuka mwalimu wangu wa kiswaili alienyonyesha ufumulivu na msukumo mkubwa. Alikuwa mwalimu ambae alisisitiza kila mwanafunzi kuelewa somo kwa kina na hakukatishwa tamaa hata wakati tunapoteza fokas. Kitu cha ajabu alichofanya ni kutuletea aditi na mchezo midogo ya kusisimua ili tufamu maana na maneno mapya kwa uraisi. Nimejifunza kutoka kwake umuimu wa uvumilivu, kujitolea na njia za ubunifu za kufundisha na kuelimisha wengine.

Napenda zaidi kuandika kwa kompyuta kwa sababu ni haraka, raisi na kwa hariri na usaidia kupanga maneno na mawazo yangu vizuri. Hata hivi wakati mwingini napenda kuandika kwa mkono hasa ninapo ninapotaka kufikiri kwa kina au kuandika mawazo ya awali kwa sababu unisaidia kukumbuka vitu na vizuri zaidi.

Rafiki yangu wa karibu zaidi ni mtu nilifahamiana naye wakati wa shule. Tulikutana kwa sababu ya masomo na baadaye tukawa marafiki wa karibu kutokana na mawasilano na kuelewana. Tunapendana na tunapenda kutumia muda pamoja, tukizungumza, kusaidiana kimasomo na kushirikiana kwenye shughli mbali mbali. Kinachomfanya awe rafiki wa kweli ni uaminifu, msaada wake wakati wa changamoto na uwezo wake wa kunisikiliza bila kuhukumu. Ningependa kusema kwamba ni mtu muhimu sana katika maisha yangu na urafiki wetu unanipa nguvu na faraja.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu hunipa utulivu na kunisaidia kuzingatia kazi yangu vizuri. Pia hunipa muda wa kupanga kazi kufanisi kukua muda wa usafiri na kuongeza uzalishaji wangu.

Ndiyo natowa sadaka na kushiriki kwenye michango kadri ninavyo weza. Ninaamini kusaidia wengine nijambo la muhimu kwa sababu ujenga mshikamano leta baraka na unifanya nijisikie vizuri kwa kuchangia ustawi wa jamii.

Napenda kupata mafunzo ya na usiana na uongozi usimamizi na wamuda na mbinu za kuboresha uzaleshaji kazini pia ningefurahia mafunzo ya teknolojia mpia na mbinu za kushirikiana vizuri na wenzangu ili kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Napendelea kutumia wi-fi kwa kazi au kutumia mtandao mkubwa kwa sababu nitabiti na haraka. Hata hivyo wakati wanje au safari napendelea kutumia data za simu ili kubaki mtandaoni na kufanikisha majukumu yangu bila kuchelewa.

Ndiyo napenda kuvaa kofia kwa sababu huliniacha nijisikie vizuri na kunilinda kutokana na najua au baridi. Pia mara nyingi unifanya mitindo yangu ionekane ya kipekee Ns yenye uweledi na uborefu bora zaidi.

Baada ya mchana, napumzika kidogo na mara nyingi kufanya kazi ndogo ndogo au kujifunza. Kila jioni napenda kuwa na muda wangu binafsi kama kusoma vitabu, kusikiliza muziki au kuzungumza na familia. Kabla ya kulala na jipanga kwa kuosha meno, kubadilisha nguo na kuandaa mambo ya kesho. Jioni hizi hunifanya nijisikie furaha utulivu na tayari kwa usingizi mzuri Muzika.